Mimi napenda upepo. Napenda upepo kwa sababu unanifanya nijiskie safi, kutuliza akili, na kunipa hisia za furaha wakati niko nje. Pia upepo hunisaidia kupumzika na kufurahia mazingira.

Ndiyo napenda kuzungumza kuhusu siyasa napenda kwa sababu hunisaidia kuelewa maswala ya kijamii uongozi na maendeleo ya nchi na pia kutoa na kusikiliza maoni kwa njia ya hekima na kwa njia ya heshima na haa.

Siku yangu ya kuzaliwa ninasherekea kwa kushirikiana na familia na marafiki. Tunakula pamoja. Kunyoa kiki kucheka na kufurahia muda mzuri pamoja. Pia napenda kumpa shukrani mungu kwa mwaka uliopita na kujiandaa kwa mwaka mpya wa maisha sherehe hizi hunipa furaha upendo na kumbukumbu nzuri.

Nguo ninazopenda kuvaa ni nguo za kawaida na rahisi. Napenda nguo hizi kwa sababu zinanifanya nijisikie huru. Zinafaa kwa shuguli nyingi za kila siku na ni rahisi kuzikariri au kuendana na vitu vingine. Pia nguo hizi hunisaidia kujieleza bila usumbufu.

Mimi napenda mbwa kuliko paka. Napenda mbwa kwa sababu mbwa uleta furaha. Huwa muaminifu na pia mbwa wanapenda kushirikiana na binadamu. Pia mbwa hunisaidia pahali kubwa kwa usalama na kuwa na rafiki wakaribu wa familia.

Ndiyo, ninawafahamu majirani wangu. Napenda kuwa karibu nao kwa sababu tunasaidiana, kushirikiana na kuzungumza kwa heshima. Pia, uhusiano huu hunisaidia kujenga jamii yenye usalama, urafiki na pia jamii yenye furaha.

Mazingira ya kazi nayoyapendelea ni mazingira tulivu mazingara haya huniwezesha kufikiri vizuri. Kuwa na mtazamo mpia Mazingira haya pia yananifanya niweze kufanya kazi yangu kwa umakini bila usumbufu. Mazingira tulivu usaidia mwili kufanya kazi vizuri.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kifaransa. Napenda lugha hii kwa sababu inatolewa ulimwenguni kote. Inasaidia kuwasiliana na watu tofauti na inapanua fursa za kielimu na kazi. Pia kujifunza kifaransa kutanisaidia kuelewa tamaduni nyingine na kujifunza kwanjia ya kipeke.

Ninachaji kifaa changu mara mbili kwa siku. Napenda kufanya hivi kwa sababu kinahakikisha kifaa kinaendelea kufanya kazi vizuri. Hakikosi umeme. Na nitayari kutumia muda wote wa siku.

Zawadi nzuri niliyopewa ni maua. Nilipenda zawadi hii kwa sababu iliniletea furaha, hisia za upendo na ilionyesha kwamba mtu alifikiria kuhusu mimi. Pia, maua hunipa hamasa na kumbukumbu nzuri ninapo iona.

Ndiyo napenda kucheza ngoma. Napenda kucheza ngoma kwa sababu unifanya nijiskie huru. Unipa furaha na unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia kucheza ngoma ni njia nzuri ya kujiburudisha na kufanya mazoezi ya mwili.

Kwanza, mimi huamuka saambili asubui. Mimi huanza kupiga dua, kuosha vyombo na kuangalia televishini. Pia napanga siku yangu najiandaa kwa kazi au shughli za shule na kuhakikisha kila kitu kipo tayari kwa siku nzima.

Ndiyo, navaa saa. Napenda kuvaa saa kwa sababu inaniwezesha kuangalia muda kila wakati. Saa hunisaidia kupanga shuguli zangu na pia kunipa mtindo wakibinafsi. Pia hunifanya, nijisikie vizuri ninapovaa.

Ndiyo, napenda asali. Napenda asali kwa sababu ni tamu inafaida kwa afya navotumika vizuri kwenye chai au chakula. Pia, hunifanya nijisikie vizuri na kuongeza nguvu. Kula asali, hunipa furaha tele.

Kinachonifanya nicheke ni kichekesho kizuri. Video za kuchekesha au marafiki wakiniambia mambo ya kuchekesha. Pia, hali ya kucheka pamoja na familia au marafiki hunifanya nijisikie mwenye furaha, utulivu na unganisho wahisia.